Zile filamu ni nazopenda ni filamu ambazo zinahusiana na uchunguzi. Maybe kitu limefanyika alafu pale tunayule mtu ambaye ana chunguza kujua nikiini gani ila kitu limefanyika. Vile vile napenda filamu maisha. Maybe unaeza kupata filamu ya kwamba inaendelea. Lakini katika kusikiliza hio filamu ama katika kuiwatch hiyo filamu, unapata ya kwamba, unaweza kuelewa mambo fulani katika maisha. Na nakufungua akili, kwa ivo izo filamu ambazo zina nifunza, vile vile filamu ambazo zina nifuraisha. Vile vile minapenda filamu za mapenzi, filamu za mapenzi ambazo zina kuonyesha, jisi mapenzi yaliva katika maisha, vile unaeza kaa na mpenzi wako katika nyumba, na vile munaeza kufuraiana pamoja. Kwa ivo hizi ni filamu ambazo huwa zina nipatia morali kabisa. Filamu ambazo zina nijukua na morali kabisa. Vile vile filamu ambazo ni zavita. Filamu zavita ambazo unaonyesha mtu fulani ako na umaarufu fulani na ako na uwezo fulani wakueza kushambulia wengine. Huwa ya nipatia morali kabisa. Kwaivo filamu ni aina mingi. Nazote huwa na furaia katika tulia kanyu kwenye nyumbani nikita zama mimi na familia yangu wakati mwingine marafiki zangu.